Mazaro yangu ya puani yanaonyesha maji ya samawati yenye mawimbi. Yanayopanda na kushuka. Mchanga wa dahabu, mawe na miamba. Pamoja na mimea midogo ya puani. Mashua zinapita, dege wakiruka juu na sauti ya mawimbi hutoa utulivu. Machweo au alfajiri uangaza rangi za ajabu kwenye maji.

Nawafahamu majirani wangu kwa kushirikiana nao kila siku. Tunapenda kusaidiana wakati washida, kuzungumza kwa heshima na kushiriki sherehe dogo za kijamii. Tabia hii inatengeneza jumuhia yenye amani, mashirikiano na urafiki. Ambapo kila mmoja anahisi salama na kudhaminiwa.

Najenga mahusiano na wafanyi kazi wengine ili kuimarisha mshikamano na ushirikiano kazini. Kwa kuzungumza kwa heshima, kushirikiana kwenye miradi na kusaidiana. Tunapata kuelewa mzuri motisha ya pamoja na mazingira ya kazi yenye amani. Mahusiano haya hutoa msaada, kujifunza kutoka kwa kila mmoja na kukuza mafanikio ya kikazi kwa kila mmoja.

Ndiyo, napenda popcorn kwa sababu ni kitafunwa rahisi, kitamu na kinacho furaisha wakati wa filamu au kuzungumza na marafiki. Arufu yake ya kupika na mlolongo wawingi wa popcorn ufanya kila muda wa kula uwe na kufuraisha. Pia ni kitafunwa kinachoweza kushirikishwa na wengine na kuleta furaha dogo katika kila siku.

Napenda vibanzi kwa sababu ni kitafuno kizuri, kitamu na kinacho, nipa furaha wakati wa burudani kama kutazama filamu au kukaa na marafiki. Ladha yake na muundo wake wakuvutia hufanya kila muda wa kula uwe na kufurahisha. Pia ni raisi kushirikiana na wengine na huongeza furaha ndogo katika maisha ya kila siku.

Napenda kusoma vitabu za biashara kwa sababu vinanipa ujuzi, mikakati na mafunzo ya jinsi kujifanikisha malengo ya kifedha na kujitenda. Kusoma vitabu hivi, kunananipa mtazamo mpana wa uongozi, usimamizi na waraslimali na ubunivu wa kushirikiana na wengine. Pia uchochea ubinafu na kunipa motisha ya kufanya vizuri katika kazi au biashara yangu.

Nimewahi kuona bahari na uzoefu huo ulikuwa wakusisimua sana. Maji ya samawati yaliguza macho yangu, mawimbuli ya kipiga, pwani kwa sauti ya utulivu na upepo wa bahari ulileta hisia ya uhuru. Mandhari ya pwani mchanga miamba na wingi wadege walifanya kila kitu kuwa chakuvutia.